Binafisi kimsingi nikikosea, huwa nashughulikia makosa kwa uwazi, uwajibikaji na kujifunza. Kama mtu kwamba nakubali kosa mapema, sijaribu kulificha. Na likili mapema, inisaidia kuzuia tatizo lisikuwe na najenga uaminifu. Na pia natafuta chanzo cha kosa, nauliza ilitokia wapi na kwa nini. Hii hunisaidia kuepuka kurudia kosa lile lile. Ki pia, nachukua hatua ya kurekebisha. Narekebisha kosa haraka iwezekananavyo, natoa suluhisho mpadala. Na naomba msaada pale inapohitajika sioni aibu kuuliza au kushirikiana na wenzangu ndio nipate suluhisho bora lakini pia najifunza na kuboresha mchakato nachukua somo la kubadilisha namna na kufanya kazi ili makosa yasiwe yanajirudia rudia mimi pia mwisho kabisa nabaki mtulivu kaptala na utulivu husaidia kutatua tatizo langu vizuri.